Okay, kinachonifanya nifuraha sana ni kuweza kuwasaidia mtu na kuona ameelewa au ametabasamu kwa sababu ya msaada wangu. Pia hufurahi nikijifunza kitu mpya, kushiriki mawazo mazuri na kujua kuwa nimeleta mabadiliko chanya. Kama, hata kama ni madogo katika siku ya mtu.